Lugha ningependa kujifunza ni kihispania, sababu kuu ni kwamba ni lugha inayozungu mzwa na watu wengi sana duniani, hasa Amerika kusini na uhispania. Kujua kihispania kungefanya iweraisi kuwasiliana na watu wa tamaduni tofauti, kusafiri kwa urahisi na kuelewa vyema historia na utamaduni wao. Pia kihispania ni lugha muhimu katika biashara, elimu na utalii. Kujifunza lugha hii kungeongeza ujusi wangu, kunifungulia fursa mpya za kazi na kunisaidia kujenga mausiano mazuri na watu kutoka sehemu mbali mbali za dunia.

Mimi huoga mara moja hadi mbili kwa siku, kutegemea shughuli nilizofanya na hali ya hewa. Asubuhi huoga ili nijisikie msafi, mchangamfu na tayari kuanza siku. Kuoga asubuhi hunisaidia kuamka vizuri na kuwa na hali nzuri ya mwili na akili. Wakati mwingine, hasa baada ya kufanya kazi nzito, mazoezi au kutembea kwenye jua kali, huoga tena jioni ili kuondoa jasho na uchovu wa siku. Kuoga mara kwa mara hunisaidia kudumisha usafi wa mwili, kujilinda dhidi ya magonjwa na kunifanya nijiamini ninapokuwa na watu wengine.

Ningependa kurudi ujana kwa kiasi fulani, lakini si kwa kila jambo. Ujana ni kipindi cha furaha, nguvu nyingi na ndoto kubwa. Hivyo ningependa kurudia ili kurekebisha badhi ya makosa niliyofanya na kutumia fursa nilizopuuzia. Ningejifunza kwa bidii zaidi kujidhamini mapema na kupanga maisha yangu kwa umakini Hata hivyo sipendi kupoteza hekima na uzoefu nilionao sasa Kwa sababu imenifanya niwe mtu nilie leo Kwa hiyo kama ningepata nafasi ya kurudi ujana Ningependa kurudia nikiwa na marifa ya sasa ili kufanya maamuzi bora na kujenga maisha yenye mafanikio zaidi.

Napenda kujifunza mambo mapya kupitia mbinu mbalimbali ili kuyaelewa vizuri. Kwanza napenda kusoma vitabu, makala na taarifa mtandaoni kwa sababu hunipa maarifa ya kina na huniruhusu kujifunza kwa kasi yangu. Pia napenda kujifunza kwa kusikiliza maelezo, kutazama video za kielimu na kuhudhuria mafunzo au semina. Zaidi ya hayo hujifunza kwa vitendo kwa kujaribu kile nilichojifunza kwa sababu mazoea hunisaidia kukumbuka vizuri. Kuuliza maswali na kujadiliana na wengine hunipanua uelewa wangu. Kwa ujumla napenda kujifunza kwa njia inayochanganya kusoma, kusikiliza na kufanya vitendo halisi.

Uwezo ningependa kuwa nao ni uwezo wa kujifunza na kuelewa mambo haraka. Uwezo huu ungenisaidia kupata maarifa mapya kwa muda mfupi, kuboresha ujuzi wangu na kuendana na mabadiliko ya dunia ya sasa. Ningependa kuwa na uwezo wa kuchambua taarifa kwa kina, kutatua matatizo kwa ufanisi na kufanya maamuzi sahihi kwa haraka. Pia uwezo huu unge nisaidia kazini, shuleni na katika maisha ya kila siku kwa ujumla. Kwa kuwa dunia inabadilika kwa kasi, kuwa na uwezo wa kujifunza kwa haraka kungenifanya niwe mtu mwenye ushindani, ubunifu na mwenye kujiamini katika nyancha mbalimbali za maisha.

Usiku kabla ya kulala, mimi hufanya mambo yanayonisaidia kutulia na kujianda kwa usingizi mzuri. Kwanza, huosha uso na kujiandaa kwa ajili ya kupumzika. Baada ya hapo, hupitia simu yangu kwa muda mfupi kusoma ujumbe au kuangalia taarifa muhimu. Pia napenda kutafakari siku yangu, kufikiria nilichofanikiwa na kupanga shughuli za kesho. Wakati mwingine husoma kitabu au kusikiliza muziki laini ili kutuliza mawazo. Kabla ya kulala, huakikisha mazingira ni tulivu na natoa shukrani kwa siku iliopita. Mambo haya hunisaidia kupata usingizi mzuri na kuamuka nikiwa na nguvu siku inayofuata.

Mazoezi yangu ya kila siku huhusisha kukimbia na mazoezi mepesi ya mwili. Mara nyingi hukimbia asubuhi au jioni kwa dakika 20 hadi thelathini ili kuimarisha afya ya moyo na kuongeza nguvu. Pia hufanya mazoezi ya kunyoosha mwili ili kuimarisha misuli. Kwa kawaida nafanya mazoezi mara nne hadi tano kwa wiki kutegemea ratiba yangu. Baada ya mazoezi, mimi huhisi mwili ukiwa mwepesi, akili ikiwa tulivu na nikiwa na nguvu zaidi. Mazoezi hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuboresha usingizi na kunifanya nijiamini zaidi katika maisha ya kila siku.

Ndiyo, napenda kuimba, ingawa si mwimbaji wa kitaalamu. Kuimba hunipa furaha na hunisaidia kujieleza kihisia. Mara nyingi huimba nikiwa pekee yangu nyumbani au nikiwa na marafiki kwa burudani. Huwa napenda kuimba nyimbo ninazozipenda kwa sababu hunifanya nijisikie huru na mwenye amani. Pia kuimba hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha hali yangu ya moyo baada ya siku ndefu. Ingawa sauti yangu si kamilifu, si jambo linalonizuilia kuimba kwa sababu lengo langu ku ni kufurahia na kupata burudani. Kwa ujumla kuimba ni njia nzuri kwangu ya kupumzika na kujipa furaha.

Mafanikio yangu ya binafsi ninayodhamini kazini ni kushiriki kikamilifu katika miradi muhimu na kuona matokeo yake yakitimiza malengo. Napenda hasa pale ninapokuwa na jukumu la kuongoza au kusaidia timu kufanikisha kazi na kuona juhudi zangu zinatambuliwa. Pia ni nadhamini pale ni napopata sifa au pongezi kutoka kwa wenzangu au wasimamizi kutokana na kazi nzuri niliyofanya. Mafanikio haya hunipa motisha, kujiamini zaidi na kuniacha nikiwa na fahari.

Wakati umeme unapokatika, mimi hufanya mambo mbalimbali kulingana na mahitaji na usalama. Kwanza uhakikisha vifaa vyote vya umeme vimezimwa au vimelindwa ili kuepuka uharibifu. Baada ya hapo, mara nyingi huchukua muda wa kupumzika au kufanya shughuli ambazo haziitaji umeme, kama vile kusoma kitabu, kuandika kumbukumbu au kufanya mazoezi mepesi. Pia hupata nafasi ya kuzungumza na familia au marafiki uso kwa uso bila kuvurugwa na simu au runinga. Wakati mwingine, huandaa chakula kwa kutumia taa au miale ya jua. Tukio la kukatika kwa umeme, pia hufanya nione umuhimu wa kuwa na mpango wa dharura na kuwa tayari kwa hali yoyote ile.

Mara nyingi asubuhi nakula chakula chenye lishe na kinacho nipa nguvu za kuanza siku. Huu ni wakati muhimu wa kula ili kuamsha mwili na akili. Hua nakula mahindi kama uji au mkate pamoja na mayai au mara nyingine nafanya mlo wa matunda kama ndizi, maembe au machungwa. Pia napenda kinyulwaji cha moto kama chai au kahawa ili kunipa muamko. Wakati mwingine hujumuisha siagi au siagi ya karanga kwenye mkate au uji ili kuongeza lishe. Mlo huu wa asubuhi hunisaidia kuwa na nguvu, kuzingatia vizuri kazini na kudumisha afya ya mwili kwa ujumla.

Ninalinda faragha yangu mtandaoni kwa kuatahadhari na mbinu mbali mbali. Kwanza, huifadhili ila zangu kwa ngumu na tofauti kwa kaunti tofauti na hutumia mchanganyiko wa herufi kubwa, dogo, nambari na alama. Pia upuuza au kuwa makini na barua pepe au viungo visivyojulikana ili kuepuka udanganyifu. Mara nyingi hupitia mpangilio ya faragha kwenye mitandao ya kijami ili kuthibiti ni nani anaona taarifa zangu.

Ndiyo, napenda kucheza na watoto kwa sababu hunipa furaha na kunirudisha kwenye hali ya utoto yenye michezo na ubunifu. Napenda kucheza michezo rahisi kama mpira, kadi au michezo ya kufikiria pamoja nao. Kucheza na watoto kunanisaidia pia kujenga uhusiano mzuri, kuelewa mawazo yao na kuwafundisha mambo mapya kwa njia ya furaha. Pia michezo husaidia watoto kuwa na afya nzuri na kwangu kunaleta furaha ya kipeke kuona wanavyocheka na kufurahia. Mara nyingi napata nafasi ya kupumzika, kuondua msongo wa mawazo na kujisikia kuwa sehemu ya familia na jamii wakati wa kucheza nao.